Nimekuwa nikitaka kuwa na ujuzi wa kufungua biashara biashara ni kitu ambacho nimekuwa nikitamani kwenye maisha yangu. Nimejaribu kukua na uhusiano na watu wengi. Ili ambapo ninapofungua biashara nikuwe na ujuzi mwingi. Ningependa kufungua biashara yangu wakati ambapo nitakuwa niko tayari kuifungua na kufanya kazi.